Thari nishai ona nzuri sana ilikuwa kwa resort inaitua Isaac Walton iko pale embu iyo ni kwa sababu hiyo resort ikona miti ya aina nyingi sana. Alafu kila maali kuna nyasi pavement zimetengenezwa vizuri sana. Alafu pia interior design ya hizo restaurant na hizo lodging. Zimeundua vizuri sana such that the overall picture inakaa very serene very sustainable.